Tabia ninayo ipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu kwa sababu inajenga imani na kuunda uhusiano thabiti wa kijamii au kazini. Watu waaminifu huwa wakweli katika maneno na matendo yao na hii hufanya iwe rahisi kuwasiliana na kushirikiana nao bila hofu au wasiwasi. Pia napenda tabia za heshima na upendo kwani zinaunda mazingira mazuri ya kushirikiana, kujifunza pamoja na kusaidiana kwa dhati. Tabia hizi hufanya watu kuwa wa kuaminika, kwa kirafiki na zinazo ongengeza furaha katika mahusiano yote.

Mara nyingi mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga muda wangu mapema na kuhakikisha nafika kwa wakati katika majukumu au miadi nilio nayo kwa sababu naamini kuwa inaonyesha nidhamu na heshima kwa wengine pia hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na haraka za dakika za mwisho. Kuwahi hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nimejipanga vizuri. Ingawa kuna nyakati chache ambazo mambo yasiotarajiwa ya naweza kunifanya nichelewe, mimi hujitahidi kila wakati kudumisha tabia ya kuheshimu muda.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima. Kuna mawasiliano ya wazi kati ya wafanyikazi na uongozi, jambo linalofanya nijisikie kuthaminiwa na kusikilizwa. Pia shirika linahimiza kujifunza na kuboresha ujuzi, hali inayo niacha nikiwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kukua kitaaluma. Napenda pia maadili na malengo ya shirika ambayo yana eleweka na yana mwelekeo mzuri. Kufanya kazi katika shirika lenye dira ilio wazi hunipa fahari na kunifanya nihisi kuwa mchango wangu una maana. Hili hunifanya nifanye kazi kwa bidii na kwa moyo wote.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na nzuri ya kufanya mazoezi na pia kupumzisha akili. Kutembea hunisaidia kubaki mwenye afya, kupunguza mawazo mengi na kunipa muda wa kutafakari mambo yangu binafsi bila haraka. Kutembea kwa miguu unifanya nijisikia mchangamfu na mwenye nguvu. Ni shughuli ninayoifanya mara kwa mara kwa sababu inanisaidia kudumisha uiano mzuri kati ya mwili na akili na pia kufurahia mazingira yanayonizunguka.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya heshima uwazi na ushirikiano mara nyingi hutumia mawasiliano ya moja kwa moja kama mazungumzo ya ana kwa ana au kupitia barua pepe na programu za ujumbe wakikazi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na malengo ya kazi. Pia husikiliza kwa makini maoni yao na kushirikiana kutatua changamoto zinazojitokeza. Ninajitahidi kuwa wazi na wa kirafiki katika mawasiliano yangu na ya wenzangu. Hiyo husaidia kuunda mazingira ya kazi yenye uhusiano mzuri, kushirikiana kwa ufanisi na kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi na kwa wakati unaofaa.